Wazo mzuri ambalo uwa nalo kwa siku ya leo ni kuwa mtu ambaye anabidi na mtu ambaye anafanya kazi kwa ubunifu. Ili ni wazo ambalo huwa lilanisaidia sana na uwa lilanitia moyo wakati ambapo nakumbwa na matatizo au wakati napopata ya kuamba niko na kazi kwa wingi na uwa lilanisaidia sana kwakikisha ya kuamba namaliza hiyo kazi.

Chumba ni nacho kipenda nyumbani ni sebule. Iki ni chumba ambacho, huwa kinaniruhusu kufanya mambo kadhaa. Kwa mfano, ni napotoka kazini, mimi huwa natulia pale sebuleni. Na huwa nafanya baadhi ya kazi kama vile, kufanya utafiti pale kwa mtandao. Na wakati mwingine huwa natulia pale, nikisoma vitabu. Mimi ni mtu ambayo huwa nasoma vitabu nyingi sana. Kwa mfano, uwa nasoma vitabu vya teknolojia ya kisasa na mambo ya kielimu na hata sayanzi.

Timu ya mpira wa miguu ninayoipenda inaitwa Manchester United. Hii ni timu ambayo huwa inacheza mpira wa miguu kule Uingereza. Ni timu ambayo inajulikana kuwa na historia nzuri kwa kushinda mataji makubwa. Na pia ni timu ambayo huwa na wachezaji waliobora zaidi kote duniani. Na hii ni timu ambayo huwa inanifurahisha kila wakati ninapowatazama wakicheza.

Kazi ninayo ipenda au kazi ninayo fanya ni kazi ya ualimu. Hii ni kazi ambayo hua naipenda kwa sababu baba yangu alikua mwalimu na nilikuwa nafuraishwa sana. Jinsi alipokua anafunza wanafunzi wake. Hii ni kazi ambayo hua na matatizo fulani. Kwa mfano hua ni kazi ambayo hua inalipwa mshaara wachini. Lakini hata hivyo, mimi ni mtu ambaye hua napenda na hua narithishwa sana wakati ambapo naona wanafunzi wangu, wanahitimu na kuwa watu wa maana sana katika jamii.

Inji ambayo ningependa kutembelea ni Marekani. Marekani ni inji ambayo imejengwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa na sayanzi. Hili ni jambo ambalo huwa linanifuraisha na huwa natamani sana kutembelea inji. Ili niweze kusoma mambo zaidi kuihusu. Na pia nitakapotembelea iyo inji ningependa kuona mnara wa liberty Iyo itanikumbusha istoria ya iyo inji.

Mziki ambao naupenda ni reggae. Reggae ni mziki ambao hua unachezwa au hua unaimba kwa utaratibu na hua unafraisha sana. Na msanii ambaye na mtambua na kumhenzi ambaye ametunga nyimbo mingi za reggae alikuwa anaitwa laki dube. Huyu ni mwanamziki ambaye alikuwa amezaliwa kule Jamaika na amejulikana sana kwa umaarufu wake wa kuimba nyimbo za rege.

Mimi huwa nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kufanya mambo tofauti tofauti, kwa mfano, hiyo siku mimi huwa naalika marafiki zangu au huwa nasherehekea pamoja na jamii, na huo wakati huwa tunajiburudisha kwa vinywaji na vyakula aina tofauti tofauti na huo wakati mimi huwa nafurahia sana na huwa napenda sana siku yangu ya kuzaliwa kwa sababu huwa inanikumbusha miaka niliyoishi humu duniani na mambo ambayo nimeyafanya.

Mimi huwa na weka malengo yangu ya kila mwezi kazini katika daftari na hili ni jambo ambalo huwa linanisaidia sana kukumbuka baadhi ya malengo ambayo nimeandika chini. Kwa mfano, mimi kila wakati huwa nalenga kuhifadhi kiwango fulani cha fedhaa ili niweze kufanya miradi tofauti tofauti na hilo jambo limenisaidia sana kujiinua kimaisha.

Shughuli zangu za mvua, mimi huwa napenda kufanya ukulima. Mimi ni mtu ambaye hua nafurahia sana wakati wa msimu wa mvua. Hii ni kwa sababu hua inanisaidia kupanda vyakula aina tofauti tofauti. Na hili ni jambo ambalo huwa linatusaidia sana kukumbana na hali ya njaa. Kwa sababu hua tunatarajia kwamba kutakuwa na kiangazi hapo baadae.

Mimi ni mtu ambayo hua napenda kusoma vitabu. Kuna baadhi ya vitabu ambazo nazipenda zaidi. Kwa mfano, mimi hua napenda kusoma vitabu vya historia na pia utafiti. Hii ni kwa sababu, mimi hua napenda kufanya utafiti kwa teknolojia ya kisasa au historia na elimu. Na hili ni jambo ambalo limenisaidia sana kufungua kili yangu na jinsi ni navyo kabiliana na matatizo katika jamii.

Mimi niliamuka saa kumi ya asubui. Uo wakati niliweza kusoma biblia na pia padaye nikafanya mazoezi. Kisha niliweza kuoga na kutayarisha kiamusha kinywa. Leo nilitumia kikombe kimoja cha kahawa. Baada ya hapo nilifuliliza moja kwa moja hadi kazini. Na nilikuwa najihisi mtu mwenye ngufu na furaha.

Likizo yangu ya ndoto ningependa kufanya mambo kadha wa kadha. Kwa mfano ningependa kutembelea mji wa Mombasa. Hii ni kwa sababu mimi huwa na ile ndoto ya kutembelea mji wa Mombasa ili niweze kuitazama bahari na pia kuongelea katika maji ya chumvi. Na hii ni likizo ambayo huwa naweka pesa ili niweze kusafiri hadi pwani siku moja.

Hali ya hewa ya leo ni ya mvua. Mvua ilinyesha leo subuhi na pia kulikuwa na manyunyu ya mvua nyakati za mchana. Huu ni wakati ambao nimejihisi kuwa na kibaridi. Kwa hivo leo nimevalia mavazi nzito ili niweze kujikinga na baridi. Na mimi huwa nalala au n huwa nasoma kitabu wakati mvua inaponyesha.

Mji ambao mimi nilizaliwa unaitwa Bungoma. Huu ni mji ambao unajulikana kuwa na mandhari safi, ni mji salama, na pia ni mji ambao umeendelea sana hasa kwa ujenzi. Huu ni mji ambao ulinipatia fursa ya kucheza na watoto wengine, michezo tofauti tofauti, na pia tulukuwa tunapenda kutembelea marafiki zetu wengine walio kwa wanaishi pale mjini. Na huwa natamani sana ninapomaliza kazi yangu niweze kurejia pale mjini ili niweze kuhishi uko.

Kinywaji ambacho mimi huwa nakipenda zaidi ni kahawa. Kahawa ni kinywaji ambacho mimi huwa na kinywa wakati wa asubuhi na jioni. Na huwa kinanisaidia sana haswa wakati ambapo nafanya kazi kwa masaa au kwa muda murefu. Na hiki kinywaji huwa kinanifanya napoteza usingizi na naendelea kufanya kazi yangu bila kuchoka. Na mimi hua nahisi vizuri sana wakati ninapokunywa kahawa.

Mwanabiashara ambae ni bora Zaidi, huwa anaitwa Elon Musk. Elon Musk ni mwanabiashara na pia ni tajiri nambari moja kote duniani. Huyu ni mwanabiashara ambae ametumia utafiti na ujuzi wake kutatua matatizo mengi ambayo yanaikumba dunia. Kwa mfano, ameweza kuzindua magari ya umeme na hii imesaidia pakubwa sana kupunguza kesi mbaya katika mazingira.

Kuna baadhi tu ya kumbukumbu ya utotoni ambayo mimi huwa nakumbuka hadi wa leo. Kwa mfano, tulipo kuwa katika shule ya msingi nakumbuka tulikuwa tunapenda kuenda katika mashindano ya michezo mbalimbali kama vile michezo ya kandanda. Na hili ni jambo ambalo likuwa lina nifurahisha sana kwa sababu nilikuwa napata nafasi ya kukutana na kutengeneza urafiki na watoto wengine katika shule zilizo karibu na shule yetu.

Rafiki yangu wakaribu ni yule ambaye tunafanya kazi pamoja. Huyu Rafiki ambaye tulikutana nae mara ya kwanza tulipo kuwa tunasoma katika chuo kikuu. Na huwa anikumbusha mambo mengi ambaye tulikuwa tunafanya pamoja. Kama vile kutembelea watu wa siyo jiweza katika jamii na pia kuenda katika shere tofauti tofauti. Na ni rafiki ambaye uwa na muhenzi sana hadi wa leo.